Ah napenda kutazama mchezo wa riadha mimi mwenyewe sijashiriki kwenye mchezo ule wa riadha lakini napenda sana kuutazama kwa kuwa wanariadha ambao huusika kwenye ile michezo wana ukakamavu, wana nguvu. Ah nawana upenda ule mchezo ni mchezo wakuvutia sana kutazama.

Simu yangu naitumia kwa zaidi, kwenye mtandao, sana sana kwenye mitandao ya kijamii, maara pare ndio panafanya nitumie simu yangu kwa zaidi. Pia natumia simu yangu, kwa mambo tofauti lakini kama vile kupiga simu, kuandika barua pepe, kuandika barua arafa lakini kwa zaidi natumia mitandaoni.

Mfereji wa TV ama wa televisheni ambao naufuata ni sana sana mfereji wa Netflix ambao huzileta filamu tofauti tofauti. Napenda ule mfereji wa Netflix kwa kuwa wakati nimemaliza kazi zangu naingia kwenye Netflix na kutazama filamu ambazo ni filamu za kusisimua. Nisaidia kutoa uchovu wa kila siku.

Hali ya hewa, siku ya reyo, kuna mchanganyiko wa mawingu na juwa kidogo. Hakuna baridi, kuna joto, lakini pia ile joto, si joto jingi. Nimevaria nguo nyepesi, kwa kuwahakuna ile baridi sana, kuna hewa safi sana ya kuvutia.

Ndiyo, mimi husoma gazeti, uandishi wa gazeti, uanaujumbe marumu sana, na pia ule mfumo wao, uandishi wa gazeti, uanavutio na ujumbe zaidi. Ndiyo maana mimi napenda husoma gazeti.

Ndiyo, mimi napiga kura, ili kuhakikisha kuwa nimewachagua viongozi ambao watahakikisha nimenufaika kwa kuleta miradi ambayo ni ya kunufaisha kwa kila mwanchi. Na pia kuhakikisha viongozi ambao nimewachagua ni viongozi ambao wanajali maslai ya binadamu wenzao. Na kuhakikisha kuwa maisha ya kila binadamu yanakuwa na usawa yanakuwa maisha mazuri. Ndo maana mimi hushiriki katika upigaji wa kura.